Naweza kusema kwamba kwa miaka ya hivi karibuni ununuzi wa bidhaa kutoka soko za mtandao ume umekuwa ni jambo la kawaida. Na naweza kusema kwamba binafsi nimeweza kununua bidhaa kadhaa kutoka kwa soko hizi za mtandaoni hususan kilimall vile vile Jumia. Nafikiri naweza kusema kwamba imekuwa ni wazo nzuri kufanya vile kwa sababu kuna bidhaa ambayo labda nikitafuta dukani huenda nisipate lakini naona kwenye mtandao kwamba zinapatikana tuseme katika soko la kilimall ama Jumia ama soko lingine na naweza kuagiza bidhaa hizo kutoka nchi nyingine labda Uchina labda hata Marekani ama Japan na mataifa mengine kama hayo na zile bidhaa ziweze kufika hapa nilipo kwa muda wa takriban wiki mbili na hata malipo naweza kufanya pia kupitia mifumo ya kulipa kama vile mpesa. Kwa hivyo nafikiri ni jambo nzuri sana na nimenunua bidhaa mtandaoni na nafikiri ni mwanzo tu. Nitaendelea kufanya vile, asante.

Kujambo, napenda swali hili sana kwa sababu dunia tunaishi hivi leo ina mambo mengi sana ya yanayohusiana na mazingira na nafikiri katika kulijibu naweza kusema kwamba kuna mambo kadha wa kadha ambayo nafanya ili kulinda mazingira. Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba situpi taka ovyo na hivi ni kumaanisha kwamba iwapo nipo nyumbani ina njia muafaka ya kuweka taka pamoja, na taka hiyo inachukuliwa kila baada ya wiki moja na kutupa mahali panapostahili. Na kuna nyingine ambayo inapelekwa labda mahali pengine ili iweze kutumika kwa njia mbadala na jambo la pili ni kwamba hata ninapokuwa safari ni nakikisha kwamba kama nimenunua chochote dukani ambacho kimefungwa na labda mfuko nitahakikisha ya kwamba napotumia kile ambacho nimenunua mfuko ule nauweka mahali pazuri na kuhakikisha kwamba hauendi kuchafua mazingira. Jambo la pili katika mambo ambayo nafanya kulinda mazingira ni kwamba nimepunguza sana utumizi wa plastiki na hivi ni kusema kwamba kama ni kunywa maji kwa mfano na chupa yangu ya kudumu ambayo natumia kwa kunywa maji na kwa hivo sishiriki katika kununua maji iliyoko kwenye chupa ya plastiki na vile vile hata kama nikunya vinywaji moto kama vile chai ama kahawa. Vile vile nina kikombe changu muafaka ambacho natumia. Kwa hivo sichangii katika kutumia vikombe vya ama chupa za plastiki na jambo la tatu naweza kusema kwamba nimechukua hatua kubwa kuhakikisha kwamba napanda miti kwa kiwango kikubwa. Naweza kusema kwamba kwa miaka takribani miaka nne ama mitano hivi iliyopita. Nimeweza kupanda miti nafikiri zasa inelekea labda miti elfu moja kuhakikisha kwamba mimi pia ninafikia lengo ama nasaidia sirikali kufikia lengo la kupanda miti mingi na vile vile natengeneza mazingira yangu ya karibu kuhakikisha kwamba tunapata hewa nzuri, tunapata kivuli na labda pia kuchangia katika labda kukuleta mvua na kwa ujumla kuchangia mazingira safi. Asante.

Hujambo, kuna maeneo kadhaa wa kadhaa ambayo ningependa kutembelea hususan yenye historia ya mabadiliko ama ya kisiasa na nafikiri maeneo haya yanapatikana kwa nchi tofauti tofauti. Mwanzo kabisa katika bara hili la Afrika ningependa kutembela labda ile sehemu katika nchi ya Ethiopia ambapo wananchi ama wapiganaji wakikombozi wa Ethiopia wali pigana na kuwashinda wa Italiano. Nafikiri pigano hilo linajulikana kama the battle of adwa ningependa kufika maeneo hayo niweze tu kushuhudia mazingira yale ambayo vita vile vile pigano vile vile labda katika Afrika kusini pia niweze kujionea labda kile kisiwa cha Robben alikofungwa Nelson Mandela kwa miaka ishirini na saba na labda vile vile magharibi mwa Afrika niweze kushuhudia vile ambavyo ama niweze kujua na kuelewa na kufahamu vizuri yale mandhari ambayo wanaume wa Afrika walikuwa wanachukuliwa na kuwekwa kwenye meli na kupelekwa kwa nchi zingine kuenda kufanya kazi za kisulubu. Na maeneo mengine ni kama vile yale maeneo ambayo Dr. Martin Luther King alikuwa anaongoza maandamano alipokuwa akipigania haki za watu weusi kule Marekani kwa hivyo iwapo nitafika labda Selma, Alabama ninaweza kuwa ni mahala pazuri sana pa kutembelea na vile vile katika bara Europa kwa sababu ya vile vita vya pili vya dunia nimesoma kwa marefu na mapana kuhusu vile visiwa vya Normandy na nafikiri pia iwapo nitapata fursa ya kutembea maeneo yale nitashukuru sana. Asante.